Timu ya michezo nayo fuwata ni timu ya klabu ya soka ya Simba ambayo inapatikana katika jiji la Dar eslam Tanzania ni timu ambayo ina wafuwasi wengi zaidi katika nchi hii ya Tanzania na ni timu ambayo ni kubwa ama ni timu pinza kubwa Ukiachana na young afrikani ambayo vilevile inapatikana hapa Dareslam Tanzania.

Ndiyo napenda mvua kwa sababu mvua inatuletea maji, mvua inatuletea hali safi ya mazingira, upepo mzuri lakini kubwa zaidi mvua inatusababishia mazao yetu tuliyoyapanda shambani yaweze kuota na kukua. Ndiyo mana napenda mvua kwa sababu mvua inachangia kwa kiasi kukubwa katika kukua kwa mazao na kuleta chakula katika arithi yetu hii ya Jafrika.